Mimi napenda sana somo la biolojia na lipenda kwa sababu linanisaidia kuelewa maisha ya viumbe viumbe hai, mwili wa binadamu, mazikira na jinsi vitu vilevyo hai vinavyohusiana. Pia hunifanya niwe na hamu ya kujua zaidi kuhusu afya na huifadhi wa mazingira.